Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Mimi mara nyingine napendelea kuvaa ndevu. Mwanzo mtu anapokuwa hana ndevu huonekana kama mtoto. Alafu pia waweza kudharauliwa na waume wenzako kwa kukosa ndevu. Kwa hivyo mara mingi mimi hupendelea kuvaa ndevu. Haya alafu pia ndevu huonekana ni ishara ya uzee na ukuwaji wa miaka mingi kwa hivyo pia mtu hupewa heshima yake kulingana na vile alivyo na ndevu katika jamii yetu ya kiafrika.

Je, unapenda kuangalia nyota? Mimi sipendi kuangalia nyota. Sana mimi nikiwa katika shule ya upili, sikulisoma somo la geografia. Kwa hivyo mambo ya nyota, mambo ya kigeografia la dunia, mambo ya mimi siyajui kabisa, mimj siyajui kabisa. Mimi najua mambo ya historia lakini ninajua kuhusu mwezi jinsi watu wanavyoenda kwenye mwezi na sciences zinazotumika katika upaaji wa hadi kwenye mwezi.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki. Hili swali lina utani sana. Mwanzo mimi hapa huwa sifui nguo hata kila wiki. Mimi hufua nguo mara moja kila mwezi. Waona sasa mara. Maana mimi nina nguo. Hata sa zingine mara mbili kila mwezi. Mana mimi ni nanguwa nyingi. Nanguwa nyingi sana. Naeza hata zivaa. Kama sina mahali ninakwenda naeza zivaa nguo hizo hadi miezi tatu hivi bila kufua. Na sa waona. Lakini labda ungeuliza kuoga labda. Hilo ningekujibu.

Mkate wa aina gani unapenda? Napenda mikate ya aina mbili. Kuna mkate huku unaoitwa broadways. Ni aina ya mkate. Ni mkate mweupe. Kuna mikate miwili. Kuna mikate miwili. Kuna mikate miwili. Mitatu. Ya rangi tatu. Kuna mikate miepu. Kuna mikate ya brown. Alafu pia kuna mikate ya yellow. Haya waona. Basa mimi napenda ile ya Broadway ile na kuna ingine pia inaitwa festive hasa huwa kama keki hata ni keki wacheza wewe.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni. Mimi hufanya mazoezi sana sana mchana. Maana asubuhi ninapoamka. Ninaamka mimi huamka kwanza asubuhi. Ninaota jua kidogo. Baada ya kuota jua ninakuja ninafanya kazi zangu kidogo kidogo. Alafu mchana ninapokuwa sa nikikunywa staftahi yangu. Mimi hukunywa mchana ninapokuwa nikikunywa staftahi. Mimi sasa saa hizo ndizo nina labda nitafanya mazoezi kidogo. Nitainua kima, nitainua jiwe hapa, unaona, jaribu kuweka mwili katika afya nzuri.

Kipawa gani una? Mimi sina kipawa chochote kabisa mimi mimi. Labda sijui, mimi, sijui kama ni kukosa kipawa ama ni vile bado sijakijua kipawa changu. Lakini kama kwa saa hii, kwa saa hii mimi sina kipawa chochote. Naona wenzangu hapa wanaweza kuimba wengine ni wachoraji. Labda, lakini labda kipawa changu ni kusoma ama kuongea nina maneno mengi sana labda, labda hicho ndyio kipawa changu lakini kwa saa hii mimi sina kipawa chochote.

Je, unapenda kupanda milima. Ndiyo. Sasa hapa ninapenda. Mimi napenda kutembea. Waona. Mimi napenda kutembea. Kwa hivyo, napenda kwenda kwenye misitu. Napenda kwenda kwenye mabonde. Napenda kuenda kwenye milima. Napenda kujionea. Napenda kujionea mazingira yaani. Unaona kwa hivyo, pia kupanda milima ninapenda sana. Lakini unavyojua vile wahenga walivyosema. Kunini, kupaa nini, kushuka mlima siyo kazi, kukwea ndiyo kazi, waona, sasa iko tu hivyo.

Jee, unapenda kuvaa kofia. Ndio, napenda kuvaa kofia. Kwa sababu kofia, mimi napoishi, kuna baridi sana. Kwa hivyo mara nyingi ni zile unapata, ni lazma uvae kofia ndio uji. Ukaweze kukinga kichwa na maweze kukinga sana, sana masikio. Baridi hupenda kuingilia kwenye masikio. Ukaweza kukinga masikio, kutokana na baridi, na pia upepo, na pia kuumwa na mbu, kuko na mbu wengi sana. Hivo mara nyingi ni zile unazovaa kofia. Hivo napenda. Pia ikabidi hasa nipende nipende kuvaa kofia juu ya hilo.

Je, unapenda kula samaki? Ninapenda kula samaki, lakini napenda wale samaki wakubwa wale. Sipendi hao samaki wadogo. Maana samaki wadogo wana mifupa mingi. Wana mifupa mingi sana. Halafu nikiwa mdogo kuna mtoto fulani alifariki. Alipokuwa akila samaki halafu akameza mfupa. Ule mfupa ukaenda ukamkaba kwenye koo mtoto akafariki. Sasa mimi napenda wale samaki wakubwa wenye hawana mifupa wale ni nyama tu ile sasa ukila na ugali hivi hiyo inakuwa ni chakula kitamu sana hicho. Hata nasikia njaa kwa kukiongelea tu.

Je, unagawanya taka zako. Mimi huwa sigawanyi taka zangu. Mimi huzitupa zote. Kwa saa mbona nizigawanye. Mimi huwa sioni haja, taka ni taka unaona huwa nazitupa zote. Alafu ninapoishi. Watu kuna watu ambao hukuja kuziokota. Alafu wanaenda wanazichoma. Unaona kwa hivyo. Nazitupa tu zote. Iwe ni taka ya chakula. Taka tu yoyote hiyo mimi naitupa mimi sitambui.

Unasasisha vifaa vyako mara ngapi? Mi husasisha vifaa vyangu tuseme mara moja mbili tatu kwa wiki. Tuseme mara tatu. Mi huvisasisha mara tatu kila wiki. Kwa maana mi hupenda vifaa vyangu vikiwa vikali. Vikali, hadi sasa ninavyofika ni kazini. Ninafanya tu viko tu viko tu vikali saa zote havikusumbui. Na sana inakuwa tu hivo sasa.

Natumia mfumo wa usalama wa vidole. Mimi hata sijui kuhusu mfumo wowote wa usalama wa vidole. Mfumo wa usalama ninaoujua. Ni usalama mfumo wa usalama wa kiinchi. Mfumo wa usalama wa mambo ya ndani. Hayo ndiyo mafumo ya usalama ninayo yajua. Huo mfumo usalama wa vidole nimeona pia huo. Huo sijawahi usikia huo. Kwa maisha yangu yote, sijawahi sikia mfumo wa usalama wa vidole. Nimeionea hapa. Nimeshangaa.

Je, unapenda kununua vitu mtandaoni. Kama huku kenya, kuna mtandao unaoitwa Jumia. Ambao, unaeza itisha vitu, unaeza itisha simu, unaeza itisha manguo, unaeza itisha pia chakula. Kuna mitandao ya chakula, kama kuna mtandao fulani wa chakula unaoitwa glovo, so unaeza itisha chakula. Alafu pia ukilinganisha huwa kununua vitu mtandaoni huwa ni vizuri kwa sababu. Inakuondolea ile kutembea kwenda hadi hotelini. Anakuletea adi mlangoni mwa mwenye kwenye unapoishi. Na ya pili pia si bei gali kulingana. Saa zingine hata kwenda hotelini ni bei ghali kwa sababu unapata mahali kwingine walipa adi nauli. Unaona kwa hivyo huwa huwa inaokolea sana.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hufanya vitu kama haya. Haya mwanzo, mimi huandika kile ambacho ninafaa kufanya hiyo siku. Kile ambacho ninafaa kukikamilisha, ninakiandika. Ili niweze kujua, hii siku ikiisha nafaa kwa nimefanya jambo fulani, jambo fulani, na jambo fulani. Haya pili, mimi huipa kila kitu ninachokuwa nikifanya kila kazi. Mimi huiza huipa masaa fulani, huigawanya masaa kwa hayo makazi yote. Kila kazi nalipa muda fulani wa kulikamilisha ili kuzuia uzembe wa aina fulani. Hasa hivyo ndivo mimi hufanya na ili kukamilisha wa kazi kwa wakati unaofaa.

Je, unapenda chakula cha haraka. Aah ndiyo, ninapenda chakula cha haraka sana. Kwa sababu huwa vitamu. Kwanza vibanzi, napenda vibanzi sana. Maana hapa tanga, unaenda, unanunua vibanzi, unavila na mayai. Huwa ni chakula kitamu sana. Hayalafu mara mingi kwa sababu nyingine, unapenda chakula cha haraka. Ni kwamba chakula cha haraka huwa kiko fresh time yote kinachopikwa huwa kijauwa kiko tuu kiko fresh wakati wote kwa sababu waona kinaisha kwa kinapikwa kila siku kila siku sikama vyakula hivi vingine labda wawezapata vimelala waona kwa hivyo chakula cha haraka hua ni kizuri sana.

Timu gani ya mchezo unafuata? Sasa mimi nafuata timu ya mchezo inayo wingi, timu ya wingereza. Timu hio inaitwa Manchester United. Hiyo timu wacha ni kuambie ni kali. Aya, hiyo timu ni kali sana. Aya, sasa acha ni kuambie kuhusu hiyo timu kidogo. Sasa, iyo timu ni timu kali. Kwa sababu, wikendi iliopita, jumamosi iliopita, iyo timu, walicheza na timu nyingine ya wingereza inayoitwa Arsenal. Na waliweza kuinyorosha iyo timu ya Arsenal bao tatu kwa mbili. Na licha ya hayo, walikuwa wako kwa Arsenal wanjani kwao. Wao na kwa hivyo waliwanyoroshea kwao nyumbani. Sasa hilo jambo likani furahisha sana. Haya, alafu wikendi iliopita. Haya, alafu tena pia ujue hiyo Arsenal hiyo timu. Ndiyo iliyo ya kwanza katika ligi ya uingereza ya mwaka huu. Ndiyo inayo ongoza. Kwa hivo unaona ni timu kali sana. Haijapoteza mchezo wowote katika wiki kama kumi hivi. Kwa hivyo hayo sasa ilinifurahisha sana iyo. Naam mimi nafuata Manchester United. Rangi yetu ni nyekundu nyekundu damu.

Unapenda chai ya ukahawa. Mimi ninapenda kahawa. Napenda kahawa sana kuliko chai. Napendelea kahawa kwa chai. Kwa sababu kahawa huwa na kitu fulani ambayo huweza kuchangamsha akili ya mtu anapoikunywa. Kwa kimombo hiyo huitwa kafein. Kuchangamsha akili ya mtu mtu anapoikunywa kahawa. Alafu pia kahawa ni tamu. Na kahawa pia ni bei ghali kidogo. Ina darasa kubwa kidogo kuliko chai kwa vinywaji.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako. Katika kazi yangu mimi ninataka kufikia. Nataka kufikia hadi kileleni. Nataka niwe mimi ndiye. Mimi ndiye niko katika kilele pale. Mimi ndiyo mkubwa kabisa. Naweza taka kuwa na kampuni yangu ya teknolojia. Ya teknolojia za kisimu. Na naweza taka hiyo kampuni iwe ndiyo kilele katika nchi hii. Naweza taka kufikia kilele niwe meneja, niwe head niwe CEO, mwelekezi mkuu wa kampuni namna hiyo.

Unapenda kucheza au kutazama michezo? Mimi ninaishiwa na wakati huu, wakati huu ninapenda kutazama mchezo. Kwa sababu pia nimekuwa na miaka mingi, mwili wangu umeshaanza kulegea sio kama kitambo. Lakini ingekuwa ni kitambo hivi kama miaka kumi hivi iliyopita, ningesema ningependa kushiriki katika huo mchezo. Katika huo mchezo unaochezwa, kwa sababu saa hiyo nilikuwa mwenye nguvu, nilikuwa nilikuwa, nilikuwa ninapenda kukimbia kimbia, ninamotisha mwingi wa mchezo, siku hizi, nimetulia tu, sitaki mambo mingi, nishaanza kuwa mzee, ndevu zimeota. Natataka mimi nitulie, kitambi pia kimemea, waona? Kwa hivyo kukimbia kimbia siyo katika mchezo, naona mchezo mwingi kuhitaji mtu anapokimbia kimbia. Kwa hivyo inakuwa ngumu sana, inakuwa ni ngumu sana kwa saai, lakini kwa sasa napenda kutazama michezo.

Niambie kuhusu mnyama wako wakufugwa unayetaka kumfuga. Mnyama ambaye nimemfuga ni paka, ni paka wa kike. Paka huyu anaitwa Pamela. N ipaka wa rangi ya kijivu na pia inamishororo mieusi hivi waona. Tabia zake huwa ametulia mara mingi bora tu yeye ameshiba hasubui akikula akiamka huwa paka akiamka asubuhi akule ikifika masaa ingine pia akule Ukimwekea mboga anakula Ukimwekea mkate anakula Ukimwekea maziwa anakula yeye huwa bora tu ameshiba huwa hasubui. Pia tabia ingine pia nikuwa anapenda kukaa mbe kukaa nda miongoni mwa watu sana. Utaeza kuwa umekaa hivi halafu akuje tua akae kwenye paja lako. Anapenda kukaa na watu sana Kihanana sijawahi ona akiwa amefanya kitu chochote cha kuchekesha. Anapenda tu kula na kulala ule kulala sana ndiyo hadi saa hii pia amelala. Sasa kwa nini napenda wanyama pori wa kufugwa. Mimi sipendi wanyama pori wa kufugwa mimi hupenda wanyama pori wabaki tu porini. Sababu wanyama pori si kama wanyama wa kufugwa. Unajua pia kwa wanyama kuna jambo. Ama hilo nitawaambia siku ingine hiyo tafakari hayo.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Ah, hekima ambayo imejifunza maishani. Wacha ni kwambie. Ni kuwa shida ya mtu saa zingine haifai kuwa ni shida yako wafaa kuwa unamakinika na mambo yako sana unaachana na mambo ya watu. Kwa sababu watu, watu si wazuri, unaona watu si wazuri. Unafaa hata kama unamsaidia mtu, unamsaidia mtu ukiwa mwangalifu sana. Unakua mwangalifu unasaidia mtu unaona jinsi itakavyokuwa hiyo ndiyo hekima ambayo nimejifunza hekima ingine pia nimejifunza maishani ni hii haufai kumcheka mtu anapoteleza haufai kabisa kabisa haufai kumcheka mtu anapoteleza iwe ni nani? Adi iwe ni adui yako haufai kumcheka mtu anapoteleza kwa sababu dunia ni duara leo ni mimi kesho ni wewe.

Unapenda kula wali au ugali? Sasa ili swali siwezi lijibu ati nikaweze kuchagua moja. Lakini jinsi ninaweza kulijibu ni kuwa ninapenda hivyo vyakula vyote viwili. Lakini ninavipenda na masafu. Kulingana na masaa fulani. Kuna saa ambayo ningependa kukula wali. Ama kuna saa ambayo ningependa kula ugali. Haya kama kwa mfano mara mingi mimi hupenda kula wali ikiwa ni chakula cha mchana waona kwa sababu wali saa mingi saa zingine huwa napata kuwa ni ngumu ushibe wali ama hata ukishiba wali haikai tumboni kwa muda mrefu unaona. Lakini chakula cha jioni, mimi hupenda hula ugali napenda kula ugali na mboga, ama ugali na mayai, ama ugali na nyama namna hiyo sasa tuseme.

Jee, umewai kuona bahari? Aa, ndiyo, nimewai kuona bahari. Adi acha ata ni kupee hii hadithi. Mwaka uliopita mwezi wa februari. Tukaenda kutembea tukiwa kama watu ambao tunasoma na wao. Tukaenda kutembea katika bahari la hindi. Uko mombasa kule. Aa, ilo bahari ni kubwa lile. Mi ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona bahari. Sikuwa na thani bahari kuwa kubwa vile. Tukaona hiyo bahari. Tukaenda hiyo sikuingine. Tukaenda tukaogelea kwenye bahari. Nikalala kwenye ufuo wa bahari pia. Nikakula samaki waliokuwa wametegwa huko baharini. Pia tukapanda meli, tukapanda ferry. Haa nilikuwa nimefurahi sana. Kwa hivyo ndiyo, nimewai kuona bahari. Na ninapanga kuenda kuona bahari tena.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Somo ambalo nilipenda sana shuleni ilikuwa ni somo la hesabu. Huwa napenda sana hesabu. Hesabu ilikuwa inani furaisha mwanzo. Mara mingi unapapata mtu anaelewa hesabu uwa naelewa pia haya masomo mengine. Mwanzo mtu anaelewa hesabu uwa tu ni mtu mwerevu. Unaona hesabu si somo ambalo. Si somo ambalo uwelewa tu na mtu hivi hivi. Ni somo ambalo kuwelewa ya itaji ulisome na ukaweze kumakinika. Naona kwa hivyo nilipenda sana hesabu. Na nilipenda pia somo la historia. Mwanzo historia nilikuwa na iyona ni kama ni hadithi. Nikusimuliwa hadithi na nilipenda sana ilo somo.

Unawasiliana vipi na wafanyakazi wenzako? Mimi huwasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya kwa simu kutumia mitandao ya kijamii. Na hivyo ndivyo tunavyoelewana haraka haraka kwa maana. Pia wao wako kwa hiyo hiyo mitandao. Kwa hivyo unapowatumia meseji wanaiona tu hapo mbiombio na wanafua. Wanakurudishia pia. Mawasiliano inakuwa mbio mbio.

Unapenda kuandika au kuongea? Mimi ninapenda sanasana kuongea. Kwa maana kuongea huwa ni rahisi, huwa ni mbio. Unaona kuandika lazima, utafute karatasi, utafute, kalamu, uandike. Labda kama ni barua ama ni meseji. Unataka kutumia, kutumia mtu, uitume, ungoje aone. Ama ungoje imfikie kulingana na jinsi mnavyo na jinsi yenyu ya mawasiliano. Lakini kuongea mara mingi unapoongea kuna msemo unaosema ongea uskike. Unapoongea unaskika. Kwa hivyo heri kuongea kuliko kuandika.

Je, unapenda asali? Ndiyo, napenda asali sana. Napenda kula asali yenyewe, tu asali. Unapenda kupaka asali kwa mkate. Napenda kueka asali kwa kieki hivi, napenda kula asali sana. Naweza kula asali na kitu chochote. Kwa hivo asali huwa nzuri sana. Isipokuwa tu wale nyuki ni wakali wanaweza kudunga na ukaweza kufariki, kuna mtoto ashai fariki baada ya kudungwa na nyuki. Na licha ya hayo yote, napenda asali sana. Lakini nawaogopa nyuki.

Jee, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ya, sasa hapa, hapo sasa inakuwangumu sana. Mimi siwezi, wacha ata siku moja. Sidhani naweza maliza saa moja, nini lisali moja hivi bila kufungua simu yangu. Nakuanga mraibu wa simu. Na pia mimi ni mraibu wa teknolojia, unaona. Ya, inaweza kuangumu sana. Kuna siku stima zilikuwa zimepotea alafu asa simu ikawa imeisha moto. Na computer yangu pia ilikuwa sasa ilikuwa hasa iwezi. Siwezi itumia mwanzo hakuna stima. Kuwa nimeteseka sana. Kuwa nimeshindwa na ni fanye nini. Sina kitu cha kufanya nashindwa hata ni fanye nini. Sijazoea hivo. Hivo mimi siwezi ishi siku moja bila teknolojia mimi ni mraibu wa teknolojia na mraibu wa simu.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ambazo nakutana nazo kazini sana sana ni changamoto za pesa. Mara mingi unakuta changamoto za pesa nayo zinanikumba sana kazini kwa sababu lazima ningoje hadi mwisho wa mwezi ndiyo nilipwe unaona. Na pia huo mshahara ninao lipwa hautoshi ni pesa kidogo nina mahitaji mingi ya kujikimu unaona. Ninafaa kulipa nauli kila siku nikienda kazini nafaa kulipa nauli kila jioni nikitokea kazini. Inafaa kugharamika kula chakula cha mchana nikiwa kazini. Inafaa kufanya kujifanyia kila kitu alafu ikifika mwisho wa mwezi. Ile pesa nikilipwa nikifanya mahesabu yangu pia siachwi hadi ina pesa hainitoshi ya kujikimu kimaisha. Kwa hivyo, nichangamoto ya fedha, tu ningependa tuwe, tuongezewe mishahara ama tuna tulipwe vizuri.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri Mi napendelea. Sa sijui ili swali adi nyi mmeliulizaje. Lakini mi napendelea kitanda kigumu. Mwanzo unapokuwa na binti pale alafu umwambie apande kitanda Aaaa Apo mambo kwisha apo ivo. Apo ushaua wewe. Apo utatambika iyo mali nakwambia uta akikawai akikawai sema ni kushuka iyo kitanda atakuwa ameitana kwa hivyo mina napendelea kitanda kigumu.

Je, umewahi kufuga mnyama. Ndiyo, mimi hadi nafuga wanyama. Kama sasa ninafuga, ninafuga paka na ninafuga kuku. Na kuna wakati nilikuwa nawafuga mbuzi pia. Na kuna wakati kitambo pia nikuwa nawafuga bata, lakini wale bata wakanidona sana. Soon nikaacha, hivyo nikaacha kuwafuga bata. Lakini mimi hufuga wanyama, mimi napenda wanyama sana. Sababu kama kuku, anakupa mayai. Haya yule mbuzi yule, unaweza kumchinja, pia anakupa maziwa, halafu kunapokuwa labda una shida ya kihela hivi, unaweza muuza upate hela yakujikwamua mahali ambapo umekwama unaona kwa hivyo. Na mbuzi pia hashuki bei unaona na hugharamiki kula kwake kwa sababu ye anakula nyasi. Ikifika asubuhi unamfungulia, anaenda anakula nyasi, jioni unarudi unamfungia yule mbuzi. Hivyo wanyama ni wazuri, watu wafuge wanyama. Si nahimiza watu na nasisitiza kuwa watu wafuge wanyama.

Jee, una ndege wakufugua nyumbani? Haa, ndiyo, nina ndege wakufugua nyumbani. Endege kama, anaitwa je ande, nina kuku, kama ninavyokuwa nimesema, nina kuku ambao ni mewafuga apa nyumbani. Wana nipamayai, saa zingine na wachinja wale kuku na wakulanyama, unaona, naa na nyama ya kuku nitamu, nyama ya kuku huwanitamu sana. Kuna wakati pia nilikuwa nawafuga mbata wananipa mayai lakini hasa nikaacha kuwafuga mbata mwanzo. Bata walikuwa wananidona sana mimi. Na pia watu wengine wakija wakija nyumbani kwangu. Wale bata wanawadona pia. Sasa watoto hasa unaona iyo. Iyo inaanza kuwabalaa. Kwa hivyo nikaacha kuwafuga bata. Na pia walikuwa hawanafaida mingi sana mwanzo ma ya iabata siwa tu wengi wanayo inunuwa.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Mimi huwa singoji barua pepe hadi. Siku hizi hatutumii barua kabisa. Siku hizi tunatumiana ujumbe kwenye simu. Mtu anakutumia ujumbe, unamwandikia. Mnatumiana ujumbe hapo hivo kwenye simu. Siku hizi hatuandiki barua. Barua ilikuwa ni ya kitambo. Barua labda ukiandika kwenye kampuni ukiomba kazi. Labda hiyo tu ndio wakati naandika barua. Laki Barua Pepe Barua Pepe linangoja sana. Barua pepe linaingoja sana. Nangoja sana la Barua Pepe Mwanzo sasa hapo ndio ndio mambo. Iko mambo ya mtandao siku hizi iko kwenye Barua Pepe. Unaona kwa hivyo. Nanangoja sana Barua Pepe mimi.

Unahimizaje ushirikiano katika timu? Katika timu ninahimiza ushirikiano kwa njia zifuatazo kama maongeo ya dharura. Inafaa timu watu wanakuwa na njia ya kutatua mizogo yao baina tu yao wenyewe bila kuwaingiza watu wengine. Kwa hiyo hasa inaeza kutatuliwa tu unakuwa na maongeo ya tharura. Inaeza pia ataka pia wanatimu wanaeza kushirikiana wakati. Nyakati mingi mingi kidogo katika mambo. Mambo ya mbali na michezo, mambo mbali na mambo mbali na yale wanayofanya kila wakati.

Aina gani ya keki unayoipenda? Aina ya keki ninayoipenda, ninapenda keki ya fulani ya keki inayoitwa blackforest. Ile keki ni tamu, huwa ina njugu ina sukari, lakini si sukari nyingi sana. Halafu, haa huwa tu ni keki tamu, halafu, huwa na rangi ya kupendeza, huwa na ni rangi nyeusi. Na ndio maana huitwa hivyo, unaona. Sasa hiyo ndiyo keki ambayo ninapenda sana naeza hata ila na chai, naila na juisi, naila na soda. Na huwa naila tu hivyo yenyewe keki tu ikiwa tu hivyo.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Kitambo ndiyo nilikuwa ninapenda kuenda sinema. Unapenda kujionea filamu. Sikuhizi siendi sinema. Mwanzo ninaweza kuziona filamu hizo kwa kwenye tu nilipo si kama kitambo. Siku hizi naweza tu kuingia kwenye simu mtandaoni. Nina nikaweza kuenda kuzionea tu hapo kwenye mtandaoni. Bora yake tu nina wifi ya kutosha ninaeza kuiona tu hapu hivyo kwenye mtandaoni kwa hivyo sikuhizi siendi sinema alafu tena sinema ambayo watu sikuhizi labda ambayo watu wakubwa wangeenda ni sinema ya bei ghali mno na sahizi hiyo hela sina.

Je, unapenda kuenda pwani. Ndio, unapenda kuenda pwani. Unapenda kuenda puwani kwa sababu kuna bahari. Unaona neaza enda kuogelea kwenye bahari. Napenda sana kuogelea. Sana sana pia kwenye bahari. Mwenzo sa bahari ni kubwa. Unaogelea hapa, unaogelea kule, unaogelea kila mahali tu. Alafu pia mko wengi. Unaona watu wengine. Unaona wazungu ambao wamekuja starehe zao. Baharini, unana watu tofauti, tofauti yambao wamekuja kuogelea baharini. Kwa hivyo pia, wanapenda bahari, kwanza pia unajua kwnye tunaishi, hivisisi hatuna bahari. Kwa hivyo, pindi napoenda baharini, huwa pia inahusisha kusafiri, kwingi na pia mimi napenda kusafiri.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mimi ninafanya mazoezi ya mwili kila asubuhi nikiamka. Kila asubuhi hivi kila wakati nikiamka tu hivi. Nafanya mazoezi kadha wa kadha. Nikikaa kaa hivi tena nafanya mazoezi. Ninainuwa vyuma, ninainuwa mawe. Kwa hivyo tuseme naeza kuwa nafanya mazoezi ya mwili mara kama. Mara kama tatu hivi kwa siku kila kila siku kila siku bila kurukisha. Naezakuwa nafanya mara kama tatu hivi mazoezi.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda? Kinywaji cha baridi ambacho ninapenda, napenda kinywaji cha misoda. Napenda soda baridi ya Fanta. Haa, hiyo soda hua. Ikiwa baridi kwanza, huwa nitamu sana ile. Kunywa tu hivyo, unasikia. Ah, unasikia umefika. Unasikia hapa ndipo. Wakati ndio huu huu sasa.

Je, unapenda kula popcorn. Aa ndio, napenda sana kula popcorn. Hasa ninapokuwa nikiona sinema, hivi nikiona filamu. Popcorn huwa ina, huwa huwa nzuri sana wakati huo. Wakati mwingine pia, ninapokuwa sina kitu ingine ya chakula kwa nyumba. Naweza kula popcorn kabla nijue nitapika nini. Unaona kwa hivyo popcorn, ni chakula kizuri, cha kushikilia. Lakini si kizuri kama chakula kama hauna kitu kingine. Maana hakikai tumboni sana. Hakishibishi kilo chakula kabisa. Yaani ni chakula cha ni chakula cha ustaarabu tu. Ni chakula cha kuonyeshana hadhi tu hivi ni chakula cha kizungu wacha tuseme hivyo.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu sana ni kuwafanya watu na kuwabeba watu vizuri. Yaani unafaa unawabeba, unabeba watu vizuri, unawabeba na heshima, usimdharau mtu kwa jinsi alivyo. Unabeba kila mtu na heshima, unabeba kila mtu heshima yake. Unajaribu sana kutobishana na watu, kutopigana na watu unakuwa mko na upendo katika watu, watu baina ya watu hilo ndilo jambo la dini ambalo ninalisisitiza mno.

Tuna penda kufanya nini na familia yako. Mimi na familia yangu, tuna penda kuenda kutembea kusafiri. Tuna penda kusafiri, tunaona manthari mapya, tunaona wanyama, tunaona majumba, tunaona magari, tunaona sehemu mpya mpya za nchi ambazo hatuja fika. Pia tuna penda kucheka pamoja, tuna penda kuongea, napenda sana kuongea na familia yangu. Nina wapenda sana, napenda sana familia yangu.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Ukifanya kazi na timu ya mbali, mnakuwa mna masaa mazuri ambayo mnapangana masaa vizuri. Ujia ni mnamasaa ya kazi ya lafu kuna watu ambao hawako. aLaf tena waona kwa sababu wakombali kuwafikia ineeza kuwa ninngumu. Labda wao wenyewe tu wamue wajilete ama warudi mtandaoni maana watu wakiwa mbali mikitumikutano mingi uwa ni katika mitandao ya kijamii na hivo unakua tu labda mnaaminiana hamdanganyani ili ili kazi ikaweze kuendelea.

Je, unapenda kuoga kwa maji ya moto. Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto, lakini napenda kuoga kwa maji ya moto kama kuna baridi. Wapata, lakini kama hakuna baridi, kuna joto, napenda kuoga na maji baridi. Mwanzo huku hivyo, kuna kama wakati huku, kuna jua, kuna jua kali, na sasa kukiwa na jua kali, kuna joto sana na kuna vumbi. Kwa hivyo kama sasa wakati huu naweza pendelea kuoga na maji baridi. Naona lakini ingekua labda ni wakati mwingine. Labda ni usiku hivi ama ni ya subuhi mapema saa kumi labda. Sasa sahizo ningependelea maji moto kwa sababu wakati huu kuna kuwaga kuna baridi sana.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kiragbi wa Amerikani. Timu bora ya mpira wa ya kiragbi wa Amerikani ni timu inayoitwa Amerikani Gepa Bay Packers. Timu hii ni nzuri mno kwa sababu. Ni timu kubwa kitu ya kwanza. Alafu pia ime inavyo kuwa imeshinda ni timu ambayo imekuwa ikishinda kwa muda mrefu. Timu hii ninaipenda kwa sababu inavikombe kumi na vitatu, ime vishinda vikombe kumi na vitatu. Ndiyo timu pekee ilio na hivyo vikombe vyote baina ya hizo timu zingine. Mchezaji ninaye mpenda sana katika timu hiyo anaitwa. Ni ni mchezaji aitwaye colin. Mchezaji huyo ametambulika sana katika uwanja wa kirugby wa marekani kwa kuwa mbio zake na kwa chenga zake ambazo huwapiga wachezaji wenzake uwanjani. Wakati hii timu inapocheza ni nakuanga nina matumaini makubwa ya kwayo kushinda kwa sababu inauzoefu mno wa michezo.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi. Utaratibu wangu wa kila asubuhi huwa huwa ivi. Na kila asubuhi ninapoamka. Kitu cha kwanza kufanya inakuanga ni kuomba. Ninamrudishia mungu shukrani kwa kunipa usiku mzuri. Na kwa kunichunga usiku huo. Alafu baada ya kuomba ninaingia kwenye simu. Ninaona ba ninaangalia. Mungu nini ninaanza kuangalia mtandao wangu wa barua pepe. Nione kama nina barua mpya ambayo, inaweza kuwa nimetumiwa. Nikiamka hapo, ninaenda, ninaenda msalani, ninaota jua kidogo. Ninaingia kazini, ninafanya kazi kidogo hadi kitu saa tano hivi. Saa hizo nikiwa nimeamka saa mbili, nimeshuka kitandani saa mbili. Hivyo ninafanya kazi hadi kitu saa tano hivi, ninaenda na kunywa staftahi yangu. Nikikunywa staftahi nakuja naendelea na kazi. Hadi hasa wakati hasa nitaenda kula chakula changu cha mchana. Masaa ya saa nane huko ivo. Mara mingi siku kubwa kitu mimi hufanya hushinda nikifanya kazi. Ni masaa ngapi, so hapo hivyo mimi hupenda kuamka hivyo masaa hivyo tuseme saa mbili asubuhi zangu sipendi kurauka kabisa. Lakini inabidi. Inabidi saa zingine hauna budi hauna budi inabidi tu umeamka.

Niambie kuhusu filamu yako unayo ipenda zaidi. Filamu ambayo ni filamu ninayo ipenda zaidi ni filamu ambayo inaitua money heist kwa kizungu. Filamu hiyo inausisha ni hadithi kuhusu jinsi kundi la watu kundi kundi la marafiki lilivyo ungana na kuenda kufukuni ni kufanya wizi kutalekeza wizi katika banki. Kundi hili la marafiki linaweza kuingia kwenye banki na kuweza kujiandikia pesa zao wenyewe. Kuweza kujitolea pesa zao wenyewe. Filamu hii huwa na mafunzo mengi sana. Mwanzo pia huamasisha watu dhidi ya wizi huonyesha jinsi jinsi serikali hujibu watu kulingana na matukio yanayoendelea.

Unawiyanisha aje kazi na maisha ya kibinafsi. Hili swali ni nzuri na pia ni ngumu mno kwa sababu kwa wakati huu, huwa ni ngumu sana kuwa na maisha ya kibinafsi unapokuwa uko katika shughuli za kikazi. Mwanzo, ikiwa shughuli za kikazi, hapo ndipo unapotoa pesa mahali ambapo unatoa pesa, huwa hasa hiyo ni shughuli ya kibinafsi. Unaona sasa huwa mara nyingi huwa unapata kuwa mtu hufanya shughuli ya kikazi kuwa shughuli yake ya kibinafsi. Na pia sasa hukuwa hii huleta mtu kutokuwa na maisha yake ya kibinafsi.

Unashughulikia muda wa mwisho vipi? Mimi hushughulikia muda wa mwisho kwa kueka roho yangu nikiwa nimeitakasa. Kujaribu kuomba msamaha na kuhishi vizuri na watu. Maana watu ndiyo vitu. Wewe na uishiko vizuri na watu. Hapo ndipo unapotoa vitu. Ninajaribu hivyo vyote ninakuwa. Ninajaribu kuwa pia mtu mzuri. Kwa sababu kama ukieza kuwa we ni mtu wa dini na una roho mbaya bado utaenda jehanamu.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Likizo yangu ya ndoto huwa ni ninaweza taka kuenda likizo nchi ya nchi ya ughaibuni. Sana sana naweza taka kuenda nchi ya uromania. Kwa sababu mi huona nchi hiyo ukiwa imetulia vizuri, kuna mandhari mazuri. Kuna mandhari mazuri hivi yenye unaweza enda na ukakuwa na likizo nzuri na ukafurahi. Pia kuna vitu vingi vile vya ambavyo unaweza kuviona. Unaweza kuviona zile nyanja za kushindania magari zile unaweza kuona hivo unaweza enda pia kwenye mashindano ya magari na ukaweze kuona naweza penda sana kuenda likizo uko hivo. Labda mtu ambaye ningependa kusafiri na yeye labda labda mpenzi wangu kama nitakua naye wakati huo utakapofika. Sababu pia ule ni mji wa mapenzi. Kuna mambo mengi sana unaweza ona, huwezi jua jamani.

Ndio, mimi nimewai kulima. Kwanza hata mini mkulima, mimi ulima sikuma wiki, nalima viazi, nalima maindi, nalima pia miwa, nalima pia wanyama. Kwanza ata jina langu ni naviyoitwa, nilitanishwa na mkulima, nalima kwa hivyo roho ya mkulima, hivyo ni nayo kabisa na hivyo roho sana. Kwa sababu mi ni naamini wakulima una pesa. Unaona mi naamini kuwa ukulima unapesa. Kwa sababu we chenye unachofanya ni kuweka mbegu. Na kutunza shamba, na kunyunyizia maji, na kutoa magugu na hayo duni na kuzawadi na mazao. Kwa hivyo unapenda kulima sana. Kulima yu vizuri, ya naimiza watu walimi, watu wawe wakulima.

Je unasoma gazeti. Siku hizi sisomi gazeti. Maana hizo habari ambazo ningezisoma kwenye gazeti nazipata kwenye mitandao ya kijamii. Hivo siku hizi sisomi gazeti. Lakiki kitambo, kitambo nilikuwa nasoma gazeti sana. Nilisoma gazeti ya aina zote nilisoma gazeti ya taifa leo. Nilisoma pia mwanasporti. Nilisoma hizo gazeti zote. Lakini siku hizi ya siku hizi ni ngumu siku hizi sisomi gazeti kabisa sisomi gazeti hadi ya sababu gazeti ya gazeti siku hizi imepitwa na wakati labda wazee wazee ndio wanaosoma gazeti.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa mtu afai kujilinganisha na wenzake. Kila mtu ana wakati wake, kila mtu ana muda wake hii dunia. Kila kitu huenda na jinsi kilivokuwa kimepangwa. Unapoanza kujilinganisha, unaanza kuaribu. Utaanza kufanya vitu zingine, zineza ambazo zinaeza kutoa kwenye muelekeo ya mambo yako. Ju tu ya kuskumiwa ama kuogopa wenzako wana kushinda. Tena pia mara nyingi unapatanga kuwa huwezi jua jinsi wenzako wanavyo fanya vikamili. Labda vile wanavo kuambia sivyo wanavofanya kimaisha. Unaona na wewe utaenda kujaribu na jinsi walivyo kuambia na hautafanikiwa. Labda wao walikudanganya kwa sababu wanadamu ni wale wale na umi ushiwo ndo ushauri nengependa kumpa mtu wa mtu huwa asijilinganishe na mwenzake na mtu afanye kile ambacho yeye anaskia rohoni mwake anataka kufanya.

Je, unapenda kutembea kwa miguu? Haa, mi sipendi kutembea kwa miguu. Mi natamani gari. Natamani siku moja nikaweze kununua gari. Sababu nimetembea kwa miguu. Miaka mingi, mimeishi kutembea kwa miguu. Mi hutembea kwa miguu, lakini sitembei kwa miguu kwa kupenda. Tembea kwa miguu kwa sababu inabidi. Sina gari, sina baiskeli, sina chochote. Na tu miguu yangu miwili na viatu vingi, vya kuvaa nikitembea ili nisikaeze kufinywa na barabara. Kwa hivo na mimi sipendi kutembea natamani gari. Ya natamani kununua magari mengi ata si gari moja.

Niambie kuhusu jinsi unavyo sherekea siku yako ya kuzaliwa. Jinsi ninavyo sherekea siku yangu ya kuzaliwa ni hivi. Mimi na amka asubuhi mapema nina kusa mimi hukuwa kwanza nimeweka pesa. Nimeweka akiba ya pesa ya kusherekea hiyo siku. Hivyo ninavyo ninapo amka mapema kwanza mimi huongea na watu wenye na familia yangu. Watu wenye wako karibu maishani mwangu ambao wanajua ni siku yangu ya kusherekea. Tunaongea na wananitakia siku mzuri, wananitakia siku hii ni siku mzuri ya kuzaliwa. Wananitakia mambo mazuri katika siku yangu ya kuzaliwa. Baada ya hayo ninaeza pika hiyo siku kitu tofauti. Na kile ambacho mimi hukula kwa kawaida Ninapia ninaeza kunywa kitu tofauti na kile ambacho mimi hukunywa kwa kawaida. Kitu ingine nayo hufanya siku yangu ya kuzaliwa mimi huenda na ninapiga sherehe naenda kwenye sehemu za burudani na nina piga sherehe, nina starehe vizuri, inavyo faa na marafiki wangu alafu ninarudi jioni baada ya hiyo ama usiku baada ya hiyo siku kuisha nikiwa nimetosheka vizuri kabisa kwa kusherekea siku yangu ya kuzaliwa.